Basi. Basi inaweza kumaanisha chombo cha usafiri wa abiria kinachobeba abiria wengi. Lakini neno basi linaweza kumaanisha kughairi, kughairi kufanya kitu ama kufanya jambo unaghairisha.

Duka hii ni sehemu ya biashala ambako bidhaa ka mbali mbali huuzwa na muuzaji na wanunuzi ama wateja uweza kuenda kutoa pesa zao na kupatiwa bidhaa wanazo ziitaji.

Mei, huu ni mwezi wa tano katika miezi kumi na miwili katika mwaka. Mwezi wa tano unaitwa mwezi Mei.

Tutaonana badaye ni maneno ya Kiswahili yanayomaanisha kukubaliana badaye watu kukutana ama kuja kuonana katika muda mwingine ulioko mbele yao. Hapa ni wakati ambapo wanaagana ndio maneno haya huweza kutumika kwamba tutaonana badaye. Wakiashiria au wakimaanisha kwamba tutaonana katika muda mungine ujao.